Leo, lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumbaa. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji. Isikauke. Labura nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijalibu kwenda asubuhi. Lakini sikuamka mapema. Nadhani njioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Itafanja hivi hii wiki nzima. Kutengeneza tabia muzuri.